Naam, napenda chakula chenye mafuta. Maana mafuta, husaidia sana kuchoma hicho chakula na kukifanya chakula kuwa kitamu. Usipoweka chakula mafuta, basi kichakula hakitakuwa kitamu. Na pia hautakuwa umeua wadudu ama wadudu kuna kwa chakula chochote huwa kina wadudu. Ama hautakua umekieka kwa muktada mzuri. Hautakua umeeka chakula katika mahali ambapo kitaonekana cha kuvutia, kitaonekana kitamu maana kitakosa kimekosa kuchomeka vizuri ama kimekosa ule ubora wake maana hakina mafuta. Mafuta hufanya chakula kinaonekana kitamu na kuwa kitamu.

Naam, naoga mara mbele kwa siku pale ninapoamka kabla niende kazini. Asubuhi nimefanya mazoezi yangu Lazima nioge, lazima nioge ndo niende kazini Lazima ni toke, lazima ni toke nyumbani bila jasho lolote mbaya ama niende kazini nikiwa ninauvutia Lakini pia, nikitoka kazini huwa nikona uchovu Maana kazi yenyewe ni ngumu, jua kali ama na joto mwilini Lazima nioge jioni ndo ningie kitandani Kuoga marambili kwa siku ndo kuzuri Kila mtu anafaa kuoga marambili kila siku.

Namu, napenda kupanda mlima. Ukipanda mlima ni kama umefanya mazoezi ya mwili pia. Unapopanda mlima huwa unakaza misuri ya miguu na nyama za miguu zinakuwa ngumu ama mifupa ya miguu inakaza ama unakuwa umefanya mazoezi mazuri mno. Pia kwa mlima, kuna hewa hali ya upepo, mtulivu, unaopatikana kwa mlima, unakupea, unafanya mwili, unatulia, unakupea furaha, ama unakupea hisia ambazo, unahitaji, ukiwa uko, ukipigwe na upepo Basi kupanda mlima pia inakupea mwonekano mzuri wa dunia ama mwonekano mzuri wa sehemu uliko mana unaona vile dunia inakaa na ubora waeke.

Kitu ambacho inafanya ili kutunza mwili wangu ni kukula chakula kukula chakula kenye madini yote yenye inahitajika kwa mwili kukunywa maji kila kila dakika ama kila lisaa nakunywa glass moja ya maji inasidia kutuliza mwili. Sitaacha pia kufanya mazoezi Maana mazoezi inafanya mwili ukae kwa mandhali ama ukae kwa hali ambayo inatakikana kila siku na kila mwezi Basi inakufanya ukuwe na nguvu inafanya mwili wako uonekane vizuri inafanya mwili wako ukuwe ukuwe na nguvu kila mara Ukikula chakula mzuri, ukifanya kizoezi vizuri na ukilala masaa ambayo yanahitajika.

Naam, napenda kununua vitu mtandaoni. Maana siku hizi, mambo yamerahishishwa sana mtandaoni. Unapata kwamba vitu vimekua vimeekwa mtandaoni na vimewekwa namna ya kununua namba vile utatuma pesa vile utapata hiyo mizigo yako umeinunua mtandaoni. Pia vitu ambayo viko mtandaoni vina mwonekano bora na huwa ni vihakika na huwa kwenye bei raisi mana ni iyo bei ndo ya harisi bila uharamu wowote. Vitu ya mtandaoni pia hua inavutia mana vikona vimewekwa hapo ama vimewekwa mtandaoni ili kuvutia wateja wake ambao wanapenda mitandao.

Timu ambayo naifuata sana ni timu yangu ya nyumbani, timu yangu ya jamii yangu ambayo ni mahali nimekulia, mahali nimekuwa kama kuwanzia nikiwa mtoto mpaka saa hii vile niko mkubwa. Timu yangu ya nyumbani kuna ubora wake maana wachezaji pia wanaoichezea ni watu wangu ya nyumbani, watu wangu mwepi marafiki, marafiki na familia yangu pia. Timu yangu ya nyumbani inayocheza mpira vizuri hata kama bado haijafika viwango ambavyo vinahitajika hitajika lakini ina ubora wake na inajituma kufika viwango ambayo ambavyo vina hitajika kimchezo. Basi sisi hui-support na huifuatilia na kuipa mchango ambao unahitajika kufika mahali inafaa.

Mchezaji wangu bora wakikapu, anaitwa Jordan, basi, Jordan, anautulivu fulani, na pia ni mrefu wakimo ambacho kinahitajika katika mpira wakikapu. Ukimuona, anautulivu fulani na pia anaheshima sana katika, anaheshima yake kwa mashabiki wake, ini nzuri na mashabiki wake wanampenda mana, anaheshima na anawainzi sana mashabiki wake. Mchezo ambao alinifurahisha sana nisiku ambayo timu yake ama kikosi chake kilikuwa chini ya pointi katha alipo ingia alirudisha timu yake juu na hata kushinda huo mchezo alinifurahisha sana na natamani sana kuwa kama Jordan mchezaji wangu bora wa timu ama wa mpira wa kikapu.

Naam, wakati walikizo langu, mimi hutembelea sehemu mbali mbali, sehemu ambazo zinavutia, nakula chakula, nakula vyakula vitamu vitamu ambavyo vina hitajika kwa mwili. Nikitembelea hizo sehemu na familia yangu, basi tunaenda, tunakaa na kuona mandhari ambayo yanahitajika. Likizo inafanya pia mwili kutulia akili kutulia kutokana na kazi ngumu ambayo umekuwa ukifanya hapa na pale Likizo pia husaidia sana kukunipea mda na kukaa na familia yangu na kueleza ama na kufanya maendeleo pia nyumbani ama na kufanya pia maendeleo yangu binafsi na husaidia sana kufanya pia akili yangu ama kufanya kazi ama kusaidia familia yangu katika masuala mbali mbali.

Na sipendi chakula cha haraka. Chakula cha haraka kinaeza kuwa kwamba hakijaiva vizuri. Hakina ubora wake maana kimetengenezwa kwa haraka mno hakijapewa muda wakuiva vizuri. Hakijapewa muda wakuuwa vidudu ama viini ama vitu ambavyo vitaleta madhara tumboni. Chakula cha haraka pia kinaeza sababisha mwili wako ama kuhatarisha hali yako ya mwili ama kukuletea shida tumboni unapokikula. Chakula cha haraka pia kinaeza kuwa bado hakijaiva vizuri maana kimepikwa kwa haraka na hakijapewa viungo ambayo vinastahili. Chakula cha haraka ni kibaya kwa mwili.

Naam, napenda kucheza michezo ya video. Michezo ya video inafanya mwili kuchangamuka na inafanya akili yako kufikiria kwa haraka haraka mno. Ama michezo hiyo huleta pamoja pia watu, huleta pamoja marafiki zangu, familia yangu tunapokuwa tumekaa kwa likizo yetu tukishindana na michezo ya video. Maana video unaona unachokifanya kwa video. Unaona nini kinachoendelea ama inakusaidia kufikiria na inakusaidia kukupea hisia ambazo zinahitajika. Na pia michezo hiyo hufurahisha mno maana inakupea inakupea maudhui ambayo yanahitajika ama inakusaidia kufanya kitu ambacho kinastahili maana unacheza ukiona unachokicheza.

Tukio maalumu ama muhimu sana katika maisha yangu ni tukio mbalo nimesoma Nikuanzia nikiwa mtoto wa mdogo, nikaingia sekondari, nikaingia chuo na kumaliza na hatimae kupata kazi ambayo inasidia, inanisidia mimi na inasidia familia yangu siku ambayo nilipata kazi basi nilifurahi sana amana nilijua kwamba naenda kubadilisha maisha yangu, maisha ya zazi wangu, maisha familia yangu kwa ujumla Mana nimekua nikiambiwa soma kwa bidii, ndio utakuja kubadilisha maisha yako masomo ama masomo ndio yamenisadia kupata tukio hilo langu la muhimu siku ambayo niliandikwa kazi basi ndio siku yangu ya muhimu ama ndio tukio langu limeifanyika kwa maisha yangu bora zaidi.

Naam napendelea kunyoa ama kuweka ndevu zangu zionekane kwa muonekano mzuri Sipendelei kuzinyoa zote kabisa kubaki kipara hapana Napendelea kuzinyoa na kuzieka kwa hali ambayo ina mvuto fulani Itanipea muonekano mzuri, nikiwa kwa watu, nikitembelea watu ama nikiwa hata njiani, nikitembea Pia, unaeza kuwa zinaeza kuwa, umezinyoa vibaya ama zina mwonekano mbaya Basi, utazinyoa ili ukuze zingine kwa mwonekano ambao unaupenda wewe mwonekano ambao utakufurahisha wewe kibinafsi kunyoa na kufuga, hutegemeana na kazi ambayo unafanya kama kazi unafanya ni ngumu, iko na uchafu fulani Basi unahitajika kunyoa maana ndevu zinaingia pia uchafu.

Naam, mimi sii mtu wa kuchelewa. Lazima ni amke mapema kama ni kazini ama ni uwai na kujipanga vilivyo ama vina vyo stahili. Ili nifike kazini kwa wakati mzuri kuzuia kugombana kwa kokote na mkubwa wangu ama na wafanya kazi wangu we nzangu. Ukichelewa kazini ama ukichelewa mahali kwa kokote unaenda. Pia kuna kufanya unakuwa na hali ambayo si tulivu lakini ukiwai mahali unaenda inafanya unakuwa na utulivu inafanya kwamba wakati ukifika wa kuanza huwa umezoea umezoeana na hayo mazingira nakukupa na kukupa mwonekano mzuri na kukufanya kwamba uonekane kwamba una unabidii katika kitu kwa kitu ambacho unakitaka.

Kipindi ambacho cha televisheni ambapo nakienzi na kukipenda ni kipindi ambacho kinakuwa siku ya juma pili ambapo huwa wameenda kanisani kwa makanisa tofauti tofauti basi unakaa pale nyumbani kama hujaenda kanisani unakaa pale na kufuatilia kipindi hicho ukiwa unaskiza uwepo wa mungu. Ama unasikiza mambo yanayoendelea katika hiyo kanisa ama unasaidia pia unaeza omba na kufuatilia na pia hata kutoa sadaka. Kipindi cha kanisa cha jumapili hunifurahisha sana na hunitia moyo sana.

Napendelea mfumo ambao wa simu ambayo haina uzito ni rahisi ya kubeba mkononi na mfukoni. Na pia sio kubwa sana ni kiasi ambacho kinaingia mfukoni vizuri na pia ina mwonekano mzuri unapoitoa kwa watu ama kuishikilia. Kwa mfano, naeza sema kampuni ya Samsung ina mfumo mzuri sana wa simu, simu zake zinaonekana vizuri na zenye ni pesi kubeba kokote ambapo utaenda.

Basi, wakati wa mapumziko ya mchana, mimi huhakikisha kwamba nimejilaza kwa kivuli ambacho kina hewa safi, hewa yenye utulivu ama sehemu ambayo hakuna kelele, sehemu ambayo hakuna usumbufu ama hakuna kupigana na watu ama hakuna kelele yoyote ambayo itasumbua akili yangu na kulala na kupumzika hapo kwa kivuli. Hiyo hutuliza mawazo, hunipa fikira vizuri na hunifanya mwili wangu kutulia Maana napenda sana nikilala mchana Basi, inafanya unatulia, inafanya mwili wako unatulia, inafanya akili pia inatulia.

Na kumbukumbu ya utotuni ambayo niko na nakumbuka nikiwa katika darasa la pili nilikuwa mtoto mdogo Sasa marafiki wangu walinidanganya nikaenda nyumbani chumbani mwa mama yangu chumbani na baba yangu ambapo wanalala nikaiba shilingi elfu moja na wazazi wangu waliporudi nilikaa na katakataa si mimi nimeiba na lakini walipo ingia kwa mifuko yangu Walipata pesa ambayo nilikua nimetumia imebaki Walinichapa na kuninyorosha vizuri Walinichapa kwelikweli waliniambia wizi ni mbaya Kuanzia siku nilirekebisha na siku wahi iba tena hiyo ndo kumbu kumbu yangu sitaisahau siku ambayo nilichapwa na wazazi wangu.

Naam napenda rangi ya samawati kwa ukuta wangu wa chumbani Rangi hiyo iko na ubora wake, iko na mwonekano mzuri na pia ni rangi ambayo haichafuki sana Hata uchafu ukikuwa ukieleke ukutani ama ukiguza ukutani Basi unabaki vile vile maana hauadhiri sana hiyo rangi Rangi ya samawati ama inaleta mvuto fulani ambao kila mtu ata upenda Maana pia inaonekana na pia kungaa kwa umbali na kupea chumba mwonekano mzuri.

Basi mda wangu wa familia ninapotoka kazini ama nikio likizo ni huwakikisha kwama nimekana familia yangu, tumekaa, tumekula chakula na pia kuelezana changamoto ambazo zimekua zikikumba familia yangu. Basi pia, napenda kunikiwa kwa likizo, tutembele sihemu mbalimbali, tukule chakula kizuri, ama tuwende kuona wanyama pori, wanyama kama simba, wanyama kama chui hao ambao wakoporini. Pia hiyo inasaidia sana kukua na familia yangu na kufanya makumbu kumbu kumbu kubwa kubwa na familia yangu.

Basi kabla sijaanza kazi yangu, mimi huhakikisha nimesalimia wafanyakazi wenzangu ambao tunafanya hiyo kazi na kuhakikisha tuko katika mahali mzuri wote na wote tumengia kazini kwa kuwasalimia. Na pia kabla hatujaanza kazi mimi huenda kupiga dua na kumwabudu mungu na kumshukuru tena kwa siku ingine ya kufanya kazi. Ukiomba husaidia sana katika na kukutia nguvu kati ukiwa kazini.

Nyama ambayo naipenda zaidi ni nyama ya kuku. Nyama ya kuku ndo inahitajika sana kwa mwili ama nyama ambayo ikona madini ambayo yanahitajika kwa mwili. Iko ina madini ambayo yako Yani ikona proteini ambazo zinahitajika kwa mwili. Ukipika vizuri nyama ya kuku Basi hautakosa kulamba vidole Maana ni nyama ambayo inahitajika ama iko na ubora wake na pia ni laini ikiiva kwa kutafunaji ama kwa kumeza Basi haikupi shida ama tatushisho yote.

Ningependa kutembelea mji wa japani, mana mji wa japani ukona historia mzuri mzuri na pia wa japani vile wamejenga nyumba zao za kuvutia na pia chakulacha wa japani na hisi nikizuri mno vile wakona mvuto wao, vile barabara zao na magari zao huone kana Basi, unipea mvuto wakutembelea kwa hiyo nchi ama hiyo kwa huo mji kwa siku za karibuni na kunipea mvuto wakuenda kuona na kukaa na wao na kufuatilia istoria yao tangu ukoloni.

Lengo langu kubwa kazini ni kuhakikisha kwamba ni nazoea ama napata napata umaarufu ama napata ubunifu unaohitajika katik katika kazini na pia kupandishwa cheo ili nieze kuhi kuhi kukidhi mahitaji yangu kibinafsi na kusaidia familia yangu katika maeneo tofauti tofauti wadogo zangu na pia mandungu zangu ambao hawana kazi Basi ni mimi hujituma zaidi ni kufika kiwango ambacho kitasaidia ama kiwango ambacho ntatunukiwa pia na wengine na pia kuheshimu wenzangu ili kueza kupata ubora ambao nauhitaji kazini.

Basi faraga yangu mimi mtandaoni mimi huilinda kwa kutulia na kukosa kukufuatilia mambo ambayo hayaniihusu ama mambo ambayo yatafanya roho yangu kuchafuka pale unapoona mtu amekutusi mtandaoni unakosa kumjimbu ama unakosa kujibishana na yeye basi unaonyesha ukokomavu ama unaonyesha umekua kiakili ama inakuonyesha kwamba wewe ni mtu ambaye unafanya mambozako basi ufaraja yangu mi mtandaoni hutulia na kujituliza na kufanya ki ambacho kimenipeleka huko na kutoka bila kuvurugu yoyote.

Basi tathmini zangu za kazi mimi naona kwamba nakuwa nakuwa mahali nilipoanzia na mahali ambapo niko Basi naona kwamba nakuwa naendelea kupata ubunifu na uzoefu kazini Pia rafiki zangu ambao tunafanya nao kazi ama wafanya kazi wangu wenzangu Tuna hali ama tunamshikamano ama tunaishi kama familia tukiwa kazini Inanipea nguvu ya kujituma na kusaidia wengine sana tukiwa kazini Tukikula pamoja ama kutembelea sehemu tofauti tofauti tukiwa na marafiki ama wafanyakazi wenzangu Basi hiyo hunipa faraja sana na hunifanya nikue na furaha.

Naam, kulingana na mimi, kulingana na kazi ambayo tunafanya, basi, hairuhusu mtu kuvalia vipuli Basi, kulingana na kazi, naeza sema kwamba imenifanya ama kunitengeneza kukosa kuvaa vipuli mara kwa mara Naeza sema kwamba, mimi, sipendi kuvaa vipuli, maana pia kazi yangu pia hairuhusu mtu anavaa vipuli Kuna kazini inafaa mtu akue anavaa vizuri, amevalia vizuri kama anaenda kazi ama pia nikikuja nyumbani vile ninavyo kaa kazini hivyo ndivo nakaa nyumbani.

Naam, napenda mvua, mvua husaidia sana katika katika upanzi ama kusaidia sana kati wakulima wanapo kupanda mimea yao ili kuota kwa haraka na kuota kwa ubora wake na husaidia mimea kukua kwa kasi mno ili ilete mavuno mazuri Mvua pia husaidia sana katika ku kuleta maji ambayo ya nahi ni muhimu ni madhi ambayo ni muhimu sana katika kwa hii dunia bila maji basi watu mimea itakauka ama pia mito itakauka ambayo italeta gharama kubwa ama italeta shida katika dunia yetu.

Naam, mimi hupenda kusoma gazeti kila asubuhi Kila asubuhi, mimi hufuatilia sana maneno ambayo yako kwa gazeti ama habari ambazo zilichipuka jana ama habari ambazo zimeandikwa kwa gazeti. Maana ukiusomaji pia uhusaidia sana kukuza akili zangu na fikira zangu na kunifanya nifuatilie mno kilicho tendeka na kikitu ambacho sikukiona siku iliyopita Nikikisoma gazetini hunisaidia sana kuelewa na kungamua nini kile kinachoendelea.

Majira ninayo yapenda, ni majira ya mvua, majira ya masika, ama sipendi majira ya kiangazi maana, huharibu mimea shambani, hufanya pia watu, ku hufanya pia watu, kukua na jua kali. Maana mimi napenda majira ya mvua, majira ambayo ni ya masika Maana watu hupaa, fanya huenda shambani na kupanda mimea yao na kuwa ta vizuri. Pia majira ya mvua hufanya, huleta maji ambayo husaidia sana mifugo wetu. Pia husaidia mimea yetu kukua na kuleta mazao mazuri.

Napenda hesabu. Hesabu nilianza kupenda hilo somo kuanzia nikiwa shule yangu ya chekechea. Hapo nilipoanza kuhesabu vijiti. Basi nikaingia shule yangu ya upili, shule yangu ya chuo kikuu. Nimependa kufanya hesabu maana nimependa kujua ama kufanya takmini za hesabu ama hesabu husidia sana katika pia kuhesabu pesa ama husaidia pia katika kurudishia mtu kilicho chake. Pia hesabu husidia sana unapofanya hesabu pia huchangamsha akili na kufanya akili yako kufikiria kwa haraka.

Naam kujenga mahusiano yangu na wafanya kazi wangu wengine ni pale ambapo tunawangelesha kwa lugha ambayo inastahili Tunakula pamoja na kufanya kazi pamoja kama mandugu na madada Hapo ndivo tunajenga uhusiano mzuri Pia tunapo elewana kazini ama kuheshimiana kazini kuheshimu mkubwa wetu na pia kuheshimu yule mwafanya kazi wachini hiyo inaleta furaha kazini na inaleta kujituma kazini inafanya watu wote tunajituma na kufanya kazi kwa pamoja kama familia.

Basi, katika mavazi yangu, basi napenda kuvalia, suti, suti ni nguo ambayo ikona rangi moja kuanzia juu hadi chini, kiatu cheusi, long'i nyeusi, shati nyeusi, basi ina muonekano wake mzuri, hata unapokuwa kazini ama ukikuwa unatembea kwa watu, basi watu hukusifu na kukwambia kwamba unonekana vizuri nguo ambazo zimeshika mwili vizuri na si nguo zinanibana ama zinakukaza sana nguo ambazo zinaonekana na umeweka zenye zina kutoa kwa umbo nzuri la kufurahisha watu ama kufurahisha watu ambao wako kando.

Ndoto yangu kubwa maishani basi ni kukuwa kukua na kupata fedha ambazo zita saidia kukuhifadhi wazazi wangu ama kusadia watoto wetu ama ndugu zangu na pia majirani na pia kufika kiwango ambacho na saidia majirani wangu ama kusaidia wale watu pia hajiwezi. Ndoto yangu kubwa ni kukuwa tajiri mzuri ambaye hana kiburi ambaye anasidia wengine katika maswala mbali mbali.

Kumbukumbu zangu za utotoni ni pale ambapo tulikuwa tunacheza na majirani watoto wenzangu tunacheza tunapika na mkojo. Basi tunatengeneza ngombe kwa udongo Basi tunafanya juisi kutokana na maua Basi tunalala nakuwika na kufanya michezo yote ya kiutoto. Hizo ndio kumbukumbu ambazo mimi huzikiri na kuhizifadhi sana katika maisha yangu.

Napenda chai, chai ambayo ikona maziwa andani, ambayo ikona viyungo viyote sukari, maziwa ya kutosha, maana maziwa husaidia sana ama yanamadini ambayo yanahitajika mwilini chai pia nipusipokunywa chai pia mwili wangu hausinahisi vibaya ama sinahisi kiu fulani ambacho hakinipei utulivu chai ama chai ya maziwa hausaidia sana ama hunisaidia mimi sana katika nikiwa kazini.

Basi, kitu ambacho kinanifanya kufurahi zaidi ni pale napoona majirani zangu, ndugu zangu, wakishinda ama wakiwa na maendeleo yao binafsi, maendeleo ya kupo wamejenga kwa majumba mazuri, hawako na chakula cha kutosha na wakona furaha kama mimi. Hiyo ndo hunipa furaha zaidi maishani mwangu na kuhisi kwamba tuna kumshukuru mungu mahali ambapo ametutoa. Hiyo ni furaha yangu ya moyoni.

Kazi yangu ninayoithamini ni kazi yangu ambayo inanipea kipato cha kusukuma maisha yangu. Kazi yangu ya udaktari. Kazi yangu naidhamini maana inalisha pia familia yangu. Inanilisha pia mimi maana inanipea fedha ambazo zinasaidia familia yangu kukua ama inaweka familia yangu kwa ubora wake. Pia mimi inanisidia maana inanipea kipato ambacho kinanisaidia mimi katika hali ngumu na hali ambazo zinahitaji fedha kazi yangu ya udaktari naidhamini sana pia maana inasaidia sana ku kuweka ama kuzuia vifo vya watu nchini.

Hapana, taka hazifai kugawanywa, zinafaa kuhifadhiwa ama kuwekwa sehemu moja ili zisafirishwe kwenda sehemu ambayo inatakikana kugawanya taka pia ni kuharibu mazingira ama ni uchafuaji wa mazingira Ukigawanya taka taka kila sehemu basi inafanya mazingira ya kue machafu na inafanya pia uonekane mtu ovyo maana haujui kuhifadhi mazingira kuweka taka kwa sehemu moja husaidia sana kuhifadhi mazingira.

Basi, wakati mzuri wa kufanya kazi ni asubuhi maana asubuhi huwa hauna uchovu wowote, ndo mwanzo wa kazi, basi mimi hujituma zaidi asubuhi kufanya kazi mingi ili ikifika wakati wa jioni ama wakati wa mchana, basi mimi huwa nimetulia, nimefanya kazi yangu vizuri Maana kazi inafanywa asubuhi wakati pia hakuna jua kali ama wakati pia ambao una utulivu fulani ama wakati ambao huko na nguvu za kutosha maana huwa ndo mwanzo tu.

Ninafurahi nikiwa nyumbani ni pale ambapo naenda na marafiki zangu ama na madogo zangu wote naenda nao katika sehemu za kufurahisha kwa mfano tuneza enda uwanjani kucheza mpira tuneza enda pia kanisani kuimba na kumuabudu mungu tunezaenda sehemu ambazo pia kuna chakula vibandani kukula chakula vya vibanda maana chakula hivyo ni vitamu pia husaidia sana ama tunezaenda kusalimia marafiki ama na majirani wetu pia kwa pamoja.

Na'am, napenda kwenda maktabani siku ya ijumaa ambayo kazi yangu imeisha. Maktabani naenda kuona ama naenda kusoma hadithi ama kufuatilia historia ama kusoma vile vitabu vya zamani, ama zile hadithi za zamani ambazo hunisidia kwa ubunifu ama hunisidia sana katika kazini mwangu ama kunipa kunipa mawaidha, ama hunipa fikra, ama hunipa ubunifu ambao unastahili maishani. Pia kusoma historia pia katika maktaba husaidia kujua mahali tunaelekea na mahali ambapo tumetoka.

Naam, mimi ni mtu wa kuamka mapema, maana kuamka mapema hufanya unajitayarisha, pia nikiamka mapema, mimi hujituma kuenda mazoeni, mazoezini, kukimbia, at least, kukimbia kidogo ili kuchangamsha viungo vyangu vya mwili. Pia kuamka mapema hunifanya nijitayarishe na kuenda kazini mapema ili kuenda kufanya kazi bila ya kuchelewa kufika kazini mapema.

Napenda kujaribu teknolojia mpya maana teknolojia mpya imeleta mambo mengi mapya ambayo yanasaidia maishani kwa mfano Kwa mfano teknolojia mpya kulima labda watu inasadia watu kupunguza kazi ama kupunguza pia wakati wakazi na pia teknolojia mpya imesaidia sana katika ubunifu, wakati wakufanya kazi, kuraisisha kazi, kuraisisha mambo. Teknolojia mpya ni mzuri.

Naam napenda upepo, upepo upepo mtulivu, upepo ambao ukona unyevu, unyevu, upepo ambao unasaidia mwili ama unakupea, unakupea hisia ambazo ama unasisimua hisia zako upepo ambao ukipanda kwa milima unaupata ni upepo ambao unasisimua hisia zangu na kufanya nyama zangu zihisi ama mwili wangu uhisi vizuri Ninapo kuwa niko kwa upepo unavuta pia mapafu zangu zinakuwa na utulivu fulani unanituliza mimi mwili.

Naam, napenda kula popcorn, maana zinasaidia sana ama zinakupea pia utulivu ama zinakusaidia kutulia muda ambao umetulia labda hauna kazi Basi kutafuna moja moja popcorn moja moja husaidia sana kutuliza hisia ata kama hata kama hisia zako zimepanda Basi inashusha pale ambapo unatafuna moja kwa moja ama ukiangalikia hata televisioni husaidia sana.

Kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni kuongelesha wale wafanyakazi wenzangu vizuri kwa heshima na adhabu bila kukosana na mtu yoyote. Pale unapo ongea na utulivu na kuna kuwaongelesha kwa utaratibu fulani Basi inaonyesha kwamba pia wewe ukona heshima kwao ama unawajali kwa kuwaongelesha vizuri na kufanya kazi kama familia kama watu wanaotoka sehemu moja.

Basi namkumbuka mwalimu wangu wa shule yangu ya upili wa hisabati pale ambapo nilikuwa sielewi hesabu alinishika mkono na kuni na kuniambia kwamba na kunipea maswali mawili mawili Kila siku nihakikishe kwamba nimeyapata nihakikisha kwamba nimepata nimepata jibu sahihi la kila swali na nilipokosa hilo swali, alienda na kunikalisha chini na kuniongelesha kwa lugha ya utulivu na kunifunza pole pole na kuhakikisha nimeelewa alifanya nikapenda lugha hilo, alifanya nikapenda hesabu.

Naam, napenda kitabu cha historia. Kitabu kilichoandikwa na Ludwig Craft. Kitabu hicho kinaonyesha maudhui mazuri ya historia mahali ambapo historia imeanzia kabla sisi tukuwe kabla mababu zetu nini kilichokuwa kinaendelea. Mtu ambaye alinirai kusoma kitabu hicho ni rafiki yangu. Napenda sana kusoma kitabu kingine. Nigependa kupata kitabu vingi vingi vya mwandishi huyo. Maana ameandika kwa bora wake na utaratibu wake.

Nam baridi inasaidia mwili kutulia ama mwili kukukua na hisia ambazo zinahitajika katika viungo vya mwili Napenda baridi kuliko joto mana joto inafanya mwili kuchemuka ama roho kudunda ama moyo kupiga damu kwa haraka mno Mana pia inafanya mwili unatoa joto sana na hufanya mwili kutokutulia.

Lugha ambayo ningependa kujifunza ni lugha ya kifaransa Mana inaongelewa sana ama ni lugha ambayo inaongelelewa sana duniani Kila mtu anajifunza yani kila mtu anajifunza lugha hio kwa mai kwa inchi tofauti tofauti lugha ya kifaransa pia itanisaidia sana katika ukuaji wangu ama kuelewana pia na watu mbalimbali duniani Maana ni lugha ambayo ni maarufu ama ni lugha ambayo inajulikana na watu wengi.

Na panga wiki yangu ya kazi pali napo amuka subuhi na kujitayarisha kila siku ni napo enda kazini na kufika kazini mapema ili kuanza kazi nikio na hisia ambazo zinatakikana Pia kutoka kazini mapema kuja kujitayarisha nyumbani kukana familia yangu hiyo pia unipa moe wa kila siku kuamuka kila siku ya wiki kuenda kazini.

Naam, wikendi mara nyingi mimi hufanya usafi wangu, huosha manguo zangu na pia wikendi mimi hupenda kuenda kanisani kumuabudu mungu wangu Pia wikendi ndio muda ambao nimepata kukaa na familia yangu jamaa na marafiki kuhadithiana ama kuelezana jinsi tunaweza fanya maendeleo katika jamii Pia hiyo ndio siku ambayo nakaa na jamii yangu na kueleza na kutunza mazingira.

Naam, napenda kusoma vitabu vya historia ama vitabu vya ambavyo vina hadithi za kale, za kitambo, vitabu ambavyo vina hadithi vile mababu wetu walikuwa wanaishi ama vile ndugu zetu wa kitambo walikuwa wanaishi, ama jamii vile zilikuwa zinaishi ama mambo vile jamii zimekuwa wakati wa ukoloni, hivyo ndivyo vitabu navipenda kuvisoma sana.

Naam, napenda kujifunza mambo mapya, pale mtandaoni, vitabuni, magazetini, pale ninapopata hiyo habari ambayo ya kujifunza pale unapo hona wengine wanafanya nini, pale unaona ni kitu gani kipya mtandaoni pale unaona namna watu wanakufunza mtandaoni, mambo ambayo watu wanafanya mtandaoni, mambo ambayo yanakuza watu mtandaoni kuwafanya wanakuwa bora katika maisha yao Mimi napenda kusoma vitabu, napenda kusoma hadithi za watu ambazo zinafunza.

Basi vifaa vyangu baada ya kazi, vinafaa ku vinafaa kusafishwa, maana vitunzwe vizuri ndio vifanye kazi kwa ubora wake, ama kwa ubora ambao unaitajika ukisasisisha, sasisha vifaa vinafanya kazi kwa ubora, na vinafanya kazi kwa upesi na kwa haraka mno.

Basi, mpira wa rugby ni mpira ambao ukona ubora wake na pia timu ya Switzerland ni timu ambayo inanipa hisia ninapoona ama kunifurahisha inafyocheza. Mcheza wake mkuu ni pale ambapo ilikuwa inacheza rugby ama ya dunia mzima pale ambapo ilicheza na kushinda timu ya Afrika kusini na kushinda. Hiyo ndo siku ambao nilifurahia sana Mchezaji wangu bora wa timu ya Switzerland ni Zakaria Zakaria Zakaria anacheza rugby vizuri na ana heshima kwa mashabiki na hunifanya mimi nifurahi.

Chumba changu cha kulala ni chumba kikubwa. Ni chumba ambacho, kina rangi ya samawati. Basi kitanda kimetandikwa vizuri, kina mwonekano vizuri, na pia nikichungulia dirishani nawezaona mwangaza ama naweza jua kumekucha ama hakujakucha. Pia naona miti ama naona mwangaza, majirani zangu ama mashamba ama vile kumetulia kutoka kwa dirisha. Nakipenda chumba changu maana mimi mwenyewe ndimo nalala na nimekipamba na rangi ambazo mimi mwenyewe napenda.

Namu, imeitepelea ziwa. Ziwa likona maji mengi. Ziwa linakupea mandari ya kuogelea bila kuumia. Ziwa likona maji na pia lina samaki wengi wakuvua na kuogelea na watu wengi bila maji hao kuchafuka ama kukuambukiza magonjwa yoyote. Ziwa pia linahewa tulivu ama linakopea faraja ama linakufanya ufanye mazoezi mingi Mana pia kuogelea ni mazoezi.

Nam vetisha vya mtandaoni kujilinda navyo ni kutulia bila kukomenti ama kutoa matusi ama kejeli zozote kwa watu bila kujibizana na watu ukitulia basi inaonyesha kwamba ni heshima kubwa ambayo umeifanya mtandaoni. Unafanya, unatulia na kufanya mambozaku kwa utulivu bila ya kukosana na mtu yoyote Pia kutulia inaonyesha kwamba unawaheshimu hao ambao wanakuongea vibaya ama hao ambao wanakupea vitisho bila kutoa maoni yoyote ama kejeli zozote za chuki.

Naam natumia njia ya barabara kusafiri kila siku pale ambapo unakutana na watu tofauti tofauti barabarani pia ni njia ambayo ndiyo rahisi ama ndiyo mimi mwenyewe naweza kukimu maana pia inafanya nafika safarini ama nafika mahali nakwenda kwa ubora ama kwa utulivu ama kwa haraka inasaidia sana.

Basi, wakati wa mapumziko kazini, mimi huweza kuongelesha wafanya kazi wenzangu kwa lugha ya utaratibu na unyenyekevu na kufanya pia kukucheza michezo ambayo itatusaidia sisi kwa ubunifu Pia kusikiliza maoni ya watu ama maoni ya wafanyakazi wenzangu jinsi tunavyoweza kufanya ama kuimarisha kazi yetu na kutoa kazi ambayo inafurahisha kila mtu hapo kutoa huduma ambazo kila mtu ana.

Nam, wakati wa baridi kali mimi huweza kujifunika ama kuvalia nguo ambazo ni nzito na sweta ambayo yananipea joto na pia mimi huweza kuwakisha moto mkubwa ili nikae kando ili kunipa joto ambayo inastahili kwa mwili Unajua pia mbaridi kali inaeza haribu viungo vya mwili Basi mimi hukaa kando ya moto ama kujifunika manguo kuvalia nguo mingi kwa mwili ili kutunza joto la mwili bila kutoka kwa mwili.

Basi muda wangu wa bure mimi huweza kukaa na familia yangu ama muda wa bure mimi huweza kusafisha mazingira kwa kuokota takataka ambayo imetupwa na kuichoma na kusafisha pia mito ama kusafisha mahali ambapo ni muhimu sana kwa jamii. Pia muda wangu wa bure huweza kukaa pia na kukaa na familia yangu ama kutembelea sehemu tofauti tofauti ama kuenda kufanya utalii sehemu tofauti tofauti na familia yangu.

Naam, napenda kupiga chombo cha muziki. Maana chombo cha mziki kinaleta ladha ama kinaleta msisimko wa hisia ambazo pia watu wengine wanafurahi vyombo vya muziki vikipigwa basi zinaonyesha ishara ya furaha, ishara ya hisia ambazo ni za furaha, watu kufurahia. Ama vyombo vya muziki pia huleta watu pamoja kusherekea labda kusherekea harusi imefanyika ama kusherekea kumsifu mungu kwa kanisani vyombo vya mziki husaidia sana kutuliza mawazo pia.

Tabia ambazo zinachukia ni wale watu ambao hawaheshimu wazazi wao ama wanaongea kwa lugha chafu ama wanaongea kwa lugha ya chuki ama wanaongea kwa lugha ya matusi ama tabia za wizi pia si mzuri sizipendi mana ukiiba mtu huwa umemrudisha nyuma. Kwa tabia ambazo ni za ki huni huni Pia sizipendi mana zinaleta tashwishi ama zinaezaleta kugombana ama vita katika jamii.

Tunda langu ninalo lipenda ni tunda la embe. Embe linatoa juisi ambayo inafurahisha. Na pia embe likiiva linalala ingine tamu ama lina kupea msisimko fulani ambao unahitajika kwa mwili. Pia tunda linavitamini ambayo ama madini ambayo yanahitajika sana kwa mwili. Lafanya mwili kutulia mbasi ukikunywa pia juisi Inatuliza hisia Inatuliza nakupea hisia ambazo ni nzuri.

Habari zangu za mitandao mimi huzisomea kwa simu, Kwa simu yangu, ni ki bora iko na data, basi mimi huingia mtandaoni na kusoma habari zote na kuona video zote, kuona filamu zote kupitia Kupitia simu yangu ya rununu. Maana ndiyo simu, ndio namna rahisi ama ndio namna rahisi ya kupata habari kuliko kukununua ki kipaktaraishi ama kununua kitu chochote kile ki kenye ni ghali. Simu ni bei rahisi, na simu pia ni rahisi ya kubeba ni simu uneza oh ingia mtandaoni wakati wowote.

Naam, mimi husidia sana katika upande wa kutoa sadaka, na pia michango, maana ukitoa sadaka, hiyo pesa inasedia wale watu ambao hawajiezi, ama inaenda kusidia watu tofauti tofauti watu ambao wakona majanga sehemu. Pia michango inasedia katika jamii mana, inasedia katika ukuwaji, inakua kwamba umesedia mtu fulani ambaye hajiezi. Hilo ni kitu ambacho najivunia kutoa sadaka na pia kutoa michango wakati mwingine na pendelea kutoa michango.

Nam, napenda kuongea, maana kuongea, basi, kuna kuza pia lugha yangu, ama kuongea, kuna fanya watu wanielewe zaidi kuliko nilichokiandika Maana watu pia wanakua wazuri wa kuskiza kuliko kusoma ili kuongea kunafanya maneno kuenda kwa mbali ama kwa kasi ama kuingia watu kwa haraka kuliko ambavyo wangesoma kile ambacho ningeandika.

Namu nanunua vitu kutumia simu, maana siku hizi mambo ya teknolojia mpya, basi wameleta kwamba unaweza tuma pesa kupitia simu, utumie mtu pesa kwa simu, utumie mtu Utume pesa kutoka kwa simu hii kuenda kwa simu ingine, pia inarahisisha kazi, imefanya mambo kuwa rahisi, unanunuwa kila kitu ambacho unakitaka, bora tu ukona pesa kwa simu.

Napenda kusimamia maana kusimamia pia itanipa nguvu ama kuwa heshimu wale ninao wasimamia kufanya kitu ambacho mimi ningependa ama kufanya kazi kwa ubora fulani Mana hata kama ningekuwa nimesimamiwa ningefanya iyo kazi kwa ubora si kwamba kwa heshimu ambao nimewasimamia Mana mimi niko na heshima, maana mimiku simamia inasaidia watu wafanye kile ambacho wewe unakitaka.

Basi, rangi yangu ya kupendeza ni rangi nyeupe, napenda rangi nyeupe maana, inamuonekano msafi, inaonyesha kwamba wewe pia ni msafi, inaonekana kwa umbali, na ina mvuto, ukivalia nguo zangu, nikivalia nguo zangu nyeupe, basi huwa nimekuwa mweupe kama pamba, huwa ninaonyesha usafi, na ubora wangu pia, na kuonyesha kwamba mimi ni mtu msafi, na pia rangi nyeupe inaonyesha vile mtu ni msafi.

Naam, kitu ambacho kinanipa motisha kazini ni pale nafoona nimesaidia watu, nimesaidia watu, nimesaidia wenzangu kukua ama tumeleta faidha ama tumekuza kampuni letu ama tumepata faidha bila kupata hasara yoyote. Hicho ni kitu ambacho kinanipa motisha Pia kufanya kazi ukiwa na furaha kufanya kazi na umoja Hilo ni jambo ambalo hunipa motisha sana.

Basi mfanya biashara mbora zaidi naeza mpa hilo hiyo tuzo babangu babangu ni mfanyakazi bora maana anafanya kazi yake kwa kujituma na kuhakikisha kwamba amepata faida yenye ambayo ina mkuza yeye Kitu cha ajabu ambacho amewahifanya ni pale ambapo jirani mtoto wake alikuwa ni mgonjwa Alafu hakuwa na hela za kutosha kusimamia matibabu yake Baba yangu alijitokeza na kumsimamia Napenda kufuata miendendo yake Maana anaifanya kazi yake kwa kuipenda na kuheshimu watu na furahia biashara yake kila kukucha.

Naam, vitu ambayo na hifadhi vitu vyangu vya thaamani, aani simu yangu, vipakatalishi vyangu ambayo natumia, na pia pesa ambayo mimi hujituma kazi ni kupata, hivyo ndivyo vitu vyangu vya thamani, manguo na ngari langu la zamani ambayo mimi huifadhi. Nalifazi vizuri bila kuliharibu ambalo lisipate ajari yoyote ama kupotea ama vitu kama simu basi Ezi nasidia sana Hivo nivo vitu ambavyo naifazi.

Naam naboresha michakato yangu kazini pale ninapoongea na wafanyakazi wangu wa kazini vizuri na kuheshimiana na kuhakikisha kwamba watu wote tunaelewana na kufanya kazi kwa bidii. Michakato ya kazi pia husaidia sana husaidia sana katika ukuwaji wa kampuni letu na kupata faida mzuri ambazo zinahitajika bila kukosa bila kufanya uharibifu wowote kazini.

Chakula ambacho nimekikula cha kigeni ni kukunywa mchuzi wa pweza, sijai jaribu huo mchuzi, ama kukula pweza, hiyo ndio chakula ambayo nimewai jaribu, ilikuwa tamu na nilifurahia kuikula siku ya kwanza, ama kukunywa mchuzi wa pweza, ama kujaribu hicho kitu, kilikuwa ni siku yangu ya kwanza na nilifurahi na ilikuwa tamu, nafurahi kurudia tena siku ingine.

Naam, nimei nunua tikiti za tukio kuenda kuona mwana mziki bora ambaye na mpenda mimi. Nilinunuua tikiti hizo kutoka mtandaoni. Ilikuwa hisia mbayo nilifurahi sana siku yangu ya kwanza kununua tikiti na kwenda. Pia nimenunuua tikiti za mpira kwenda kuona timu ambayo ama kikosi a mbacho na kipenda na kukienzi maisha ni mwangu. Nilifurahi sana kuona tikiti imekuja na nikonayo mkononi ama nikonayo naezaonyesha ili nipite niende kuona tukio ambalo nalipenda.

Naam kuanza mradi mpya wa kazi ni pale unapanga mikakati yako, unapanga jinsi ya kuuanza, unashirikisha watu na kutangaza mradi huo ili watu wajamii waujue ili waweze kukupea maoni ama supporti ambayo unaitaka ili kujenga mradi huo kukua na mafanikio mazuri.

Naam nimeutumia teknolojia ya sauti maana sauti pia husaidia sana katika ukuwaji ama pia hutuliza hisia labda mtu akona hasira husaidia sana kupunguza hasira za mtu ama pia husaidia sana kwa wale wanamuziki wale wambao huimba kunyorosha sauti ama kufanya sauti ikuwe nyororo ama kuitengeneza sauti vile wanataka.

Basi, nakumbuka harufu ninayopenda ni harufu ya mauwa. Harufu ya mauwa inakupea msisimko ama ni mzuri na inakua ya hadhi sana. Harufu hiyo ni mara kwanza kupatana nayo papo nilitembelea msitu wa mau. Msitu wa mau nilipatana na mti ambao uko na mauwa mazuri ambao ulinifurahisha. Nilihisi utulivu moyoni na nilihisi niendelee kuvuruta hiyo hewa kwenda kwa mwili wangu bila kuwacha.

Malengo yangu ni nayo kwa kazi ni kusaidia wafanya kazi wangu, tuweze kufanya kazi kwa ubora na tuweze kupata mafanikio bila kupata hasara zo zote. Hayo ndio malengo na kukuza kampuni yetu iendele kutoa vipato vingi na kusadia jamii kama kielelezo kizuri. Pia malengo yangu ya kazi ni yale ambayo kukuza wale wanakua ili nikue kama mfano bora.

Naam, mimi siishi mahali nilipozaliwa. Wazazi wangu ndio wanaishi hapo. Nilikuhuzwa na kulelewa hapo lakini masomo na kazi ilibidi nitoke niende kutafuta liziki ambayo inakimu maisha yangu. Mimi kuku ndio ni sehemu bora lakini pia sehemu ambayo nafanya kazi pia ni mzuri. Mana lazima tutoke kuenda kutafuta riziki.

Naam, napenda kucheze na watoto. Watoto wanahisia nzuri na watoto hufurahi sana wanapocheze na watu wakubwa. Watoto ukicheza nao basi unawafundisha maudhui mazuri na kuwaeleza jinsi wanavyo faa kufanya. Pia, unawasidia kutokugombana, unakuwa kama mtu mkubwa, unakuwa kama mstari wa mbele, kuwasidia na kuwarekebisha na kuwaonyesha mjinsi michezo wambayo mnaichezi nafakufanywa na. Kutengeneza bila ugombi, bila chuki, bila kusumbua kitu chochote.

Naam, kuweka afya mzuri, lazima ufanye mazoezi ambayo yanahitajika kwa mwili. Pia, kula chakula ambacho kina madini mazuri, kina vitamini, kina protini, kina wanga, ambazo zinahitajika kwa mwili kwa viungo vya mwili vyote. Kuikula chakula vizuri na kupumzika pia, kulala wakati wa muhimu, kulala pia ni wakati muhimu katika mwili. Pia inasaidia sana kufanya kazi mwili usilegee.

Nam, sipendi kuzugumuza kuhusu siyasa, maana sipendi kuja kuwa mwana siyasa yoyote katika maisha ni mwangu. Wana siyasa si watu wabaya, lakini pia siyasa hutengeneza chuki, siyasa uleta mgogoro, siyasa uleta vita baina ya watu. Maana pia kisiyasa hutegemea kile ambacho umekiongea wewe mwenye kutoka kwa mdomo wako Kineza leta maharibifu ama kineza jenga jami.

Nguvu zangu kazini ni zile ambazo tunasaidiana ama kuona watu wakijituma. Basi, hunipa nguvu ya kufanya kazi hata zaidi, hata mara mbili kuwashinda. Maana, ukiona watu tu wanapendana, wanafanya kazi kwa pamoja. Basi, hukutia moyo na kukupea nguvu ya kujituma zaidi hata kuwashinda.

Naam na kumbu kumbu yenye gari siku yangu gari langu lilipo ingia kwa mtaro nilipo taka kupata ajali Iyo ni kumbu kumbu ambayo sitaisahau lakini mungu alinisaidia Pala ambapo nilikwepa gari lingine lililo kuwa kuja na kasi kwa mno tulikuwa tugongane Basi mungu wakasaidia mi nikaingia kwa mtaro na kutoka huko kwa amani bila kuumia.

Naam, nashugulikia wateja pale napoongelesha kwa lugha ya utulivu, lugha ya unyenyekevu, na kuwauliza kwa unyenyekevu vile ningeweza kuwasaidia. Pia, nina watunuku wateja wangu, wale wateja wangu wakubwa, wale ambao wanakuja kila siku kwa kuwapea zawadi vidogo vidogo ili kuwashukuru kwa kuwa wateja wangu.

Programu ambayo mihutumia sana pale ninapoandika ama kuwapigia marafiki familia yangu kuwajulia hali hiyo ndo programu ya simu ambayo naipenda mno kwa mawasiliano. Mana mawasiliano husaidia kujua nini kinacho waendelea pande zingine vile watu wanawo wapenda wanaendelea na kimaisha na kuwasaidia pia katika mawazo ama kuwaku kuwasaidia. Ama kutaka kujua changamoto ambazo wanazipitia wao katika manyumba zao na katika sehemu zao.

Naam, nimewahienda kwenye tamasha la mziki, tamasha la mwana mziki bora, ninayempenda mimi, nilifurahia, nilitoa pia, nilisisimua hisia, na kuhisi kwamba, na kunichangamsha, na pia, na kunifanya, kutuliza mawazo, na kufurahia na wenzangu, wenzangu ambao tulikuwa tumeenda nao. Ni tamasha lililofanya mambo kuwa mazuri na kufurahi pia na wengine.